Mimi napenda chakula lenye ladha tamu. Chakula ambavyo nikivikula napata kwamba nasikia utamu. Wakati ambao nakula chakula hizi napata kuburudika na kufurahia sana. Kwa sababu pia zinaongeza afya katika mwili.

Mfereji wa TV ninayoifuata ni Citizen. Sababu ya kufuata mfereji huu ni kwamba ina habari zilizo kamili na wakati habari zinatokea pindi tu naweza kuzipata mahali pale.